Mwandishi gani wa vitabu ninayependa? Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Ken Walibora. Baadhi ya vitabu vyake ninavyopenda ni siku njema, kidagaa kimemwozea, ndoto ya Amerika, na kufa kuzikana ambazo nilisoma wakati nilikua katika shule ya msingi na shule ya sekondari. Vitabu vyake vinaelimisha, vinaburudisha na vinafunza maadili ya maisha.